Kwa marekani, timu ya mpira wa kirugbi, ambayo kwangu mimi ni bora, inaitwa New England Free Jacks. Ambao hawa ni washindi, au ni mabingwa wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano na waliweza kushinda title mara nyingi zaidi ndo maana mimi kwangu nawatemu kama timu bora ya kirugbi.

Kwa nyakati za asubuhi, huwa napata kinywaji chenye mchanganyiko wa tangawizi kwa ajili ya kuamsha joto asilia la mwili. Lakini wakati wa mchana natumia nguo nzito ambazo zitaniwezesha kujikinga na baridi kali. Usiku nitalala kwenye maeneo ambayo hakutokuwa na mwingiliano wowote wa nje na ya ndani. Lakini pia nitajitahidi kujifunika na vitu vizito kama blanket, duvet ambavyo vitanisaidia kupunguza baridi kali.